Ahaa, mandhari kupitia kwenye dirisha, kwa kweli ni matulivu na yenye uhai na shughuli za kawaida. Kuna mwanga wa jua unaingia taratibu, ukigonga sakafu na ukuta kwa upole. Nje kuna miti iliyo simama kimya majani ya kicheza taratibu na wasikia ndege wakiimba. Mara kwa mara huku wengine wanapita wakikatiza anga. Mbali kidogo naona watu wakipita, wengine wanaharaka, huku wengine wakitembea taratibu, kana kwamba hawana pa kukimbilia. Ni mandhari yasiyo ya kelele, lakini yanasema mengi. Maisha yanaendelea, kila mtu anasafari yake. Na hata kwenye ukimya, kuna mwendo mandhari ya aina hii yanakufanya upumue kidogo zaidi na kufikiria kwa kina.

Ndevu, ndevu, ndevu. Kwa kweli ninapendelea kunyoa mara nyingi kila baada ya majuma mawili hivi. Lakini kwa kweli, huwa sinyoi zote maana ndevu kidogo pia zina nafasi yake. Kwa hivo inatagemea hali kwani mwanamume bila ndevu heshima itashuka ndugu yangu. Nikinyolewa vizuri huwa ninahisi, nadhifu, mwepesi na huwa niko tayari kwa chochote kile. Iwe kuenda kazini, mkutanoni, au hata siku ya kawaida tu, kunyoa huwa kunaleta hisia ya kuanza upya. Lakini kuna nyakati ambapo, ndevu fupi, zilizo pangwa vizuri, zinakaa poa sana. Zinatoa ile sura ya ukomavu, utulivu na ukakamavu wa mtu anayejijua na kujielewa. Ili nitimize ahadi ya moyo wangu na kufikia lengo la kunyolewa, mimi humteuwa kinyozi shupavu aliye na uzoevu wa hali ya juu kuninyoa ili nisibahatishe kamwe. Vyema ifahamike kuwa, sipendi madoido pia, yaani kunyoa kupita kiasi kila siku, wala kuacha ndevu ziwe kama pori. Mi hupenda mtindo wa wastani, ulio safi, nadhifu na mtindo unaopelekana na mazingira.